Inafikiri eneo letu litakuwa limeendelea zaidi miaka kumi ijayo huenda kukawa na barabara nzuri zaidi majengo mapya, biashara nyingi na huduma kama shule na hospitali teknolojia pia inaezakuwa sehemu kubwa ya maisha ya watu.

Kulingana na uzoefu wangu maisha ya kijijini na ya mjini yana tofauti kadhaa Kijijini kuna utulivu zaidi nafasi kubwa na watu huwa na mshikamano wa karibu Mjini kuna shugli nyingi biashara ajira na huduma nyingi zinazo patikana kwa urahisi lakini pia kuna msongamano na garama kubwa za maisha.

Siku moja nilikuwa nje nikifanya shuguli zangu wakati ghafla mvua kubwa ilianza kunyesha. Manzoni, nilidhani ingepita haraka siku moja, nilikuwa nje nikifanya shuguli zangu, wakati ghafla mvua kubwa ilianza kunyesha. Nilikimbia kutafuta sehemu yakujisitiri na kusubiri hadi mvua ipungue baada ya muda nilirudi nyumbani nikiwa nimelowa kidogo.

Siku moja nilipokuwa njiani nilikutana na mtu ambaye sikumjua. Alinisalimia kwa heshima na kuniuliza maelekezo ya mahali fulani. Nilimwelekeza kwa kadri nilivojua na tukazungumza kwa muda mfupi baadae tulitengana kwa amani tukio hilo lilinifundisha umuhimu wa kuwa mkarimu na kuwasaidia watu tunapoweza.

Ndiyo nimewhai kutembelea ziwa nilifurahia kuona maji mengi mandhari nzuri na shugli za watu waliokuwa karibu na ziwa pia niliona wavuvi wakifanya kazi zao nilipende utulivu wa eneo hilo na nilifurahia kutumia muda huko pamoja na marafiki na familia.

Napenda umbwa zaidi kuliko paka ninawapenda kwa sababu ni waaminifu wenye urafiki na wanaweza kumlinda mwenye nyumba pia ni wanyama wanaofurahisha kuwa nao na kucheza nao.

Nyumbani kwetu kana mimea mbalimbali hasaa maua miti ya matunda na mboga za majani. Tunapanda maua kwa ajili ya kupendezesha mazingira na mti kama embe na mapera kwa ajili ya matunda pia tunatunda tunatunza mimea hiyo kwa kuimwagilia maji kuondoa magugu na kupugua matawi inapo hitajika.

Usafiri kwa daladala au basi dogo ni njia raisi na inayotumiwa na watu wengi hasa mijini mara nyingi daladala huwa na abiria wengi na hufuata njia maalum ninapenda daladala ninapokwenda sokoni kazini au sehemu nyingine zilizo mbali.